Ninavyo jua hili ni swali ambalo uwagawanya watu wengi. Hasa kwangu mimi chaguo langu hutegemea sifa za kipekee za kila mnyama. Kwa sababu hivi ndivyo ninavyo ona kama mbwa. Ni rafiki wa kweli. Nampenda mbwa kwa sababu ya uaminifu wake usio na mipaka. Mbwa ni mnyama anaye kuonyesha upendo wa dhati kila unapofika nyumbani. Ni mlinzi, lakini pia ni rafiki anaye kuhimiza kuwa na mchangamuko. Kama unapenda matembezi ya asubuhi au michezo, mbwa ndiye mshirika bora zaidi. Kwa hivyo naamini, mbwa ni rafiki wa kweli. Na pia kwa upande mwingine, nikiangalia paka, ikona alama ya utulivu. Nampenda paka kwa sababu ya uhuru na utulivu wake. Paka inahitaji uangalizi wa kila dakika kama mbwa. Anaweza kujituliza na kufurahia ukimia. Kuna kitu kinachutuliza sana. Unakaa na paka anaye toa sauti fulani ya kuridhika. Akiwa amekulalia. Ni mnyama msafi na mwenye pia madaha. Sasa uhurumuuzi wangu. Mimi huwa nazingatia ile ubunifu wa mnyama ule. Ni kama ningelazimika kuchagua mmoja kwa ajili ya kuishi nae sasa hivi ningemchagua mbwa kwa sababu ya asili yake ya urafiki na ulinzi wake.

Mimi huamini kuwa kupanga malengo ya kila mwezi ni siri ya kuongeza ufanisi na kuepuka msongo wa mawazo kazini. Kuna hatua mimi hufuata za kimkakati ili kuhakikisha kila mwezi unakuwa na matokeo chanya. Kama kutazama picha kubwa, kabla ya kwanza mwezi, mimi huangalia malengo yangu mkubwa wa mwaka. Kisha ninajiuliza ni sehemu gani ya malengo haya naweza kuikamilisha ndani ya siku hizi tano au nne za wiki na kwa hakika. Hii imesaidia sana kuhakikisha kuwa kazi za kila siku zinachangia kwenye mafanikio ya muda mrefu. Na pia, huwa natumia kanuni inayoitwa kwa kingereza smart. Kila lengo ninalojiwekea lazma liwe na sifa kadhalika kama mahsusi, lengo liwe wazi, sio la jumla. Linalo pimika. Lazima nijue nitajuaje kama nimefanikiwa. Linalofikika liwe jambo ambalo ninawezo na rasilimali za kulikamilisha. Linaloendana liwe na umuhimu kwa kazi yangu na pia linalozingatia muda lazima liwe na mwisho wa muda kama ukomo.

Mimi nina utaratibu wakufuata ili kwakikisha mfumo wangu unaka vizuri na unakua tayari kwa ajili yako asubui inayofuata. Mimi nina njia mbalimbali na mambo mingi huwa nafanya kabla ya kulala. Ya kwanza mimi ufanya tatmini ya siku. Mimi upitia mazungumuzo na kazi zote nilizofanya mchana. Ninajiuliza je kuna suali ambalo siku jibu vizuri. Au ni wapi naweza kuboresha maelezo yangu. Hii ni sawa na binadamu wanapufikiria mambo aliofanya mchana na kuona wapi alifanikiwa au alikosea. Jambo la pili mi ufanya ni kusafisha kumbukumu. Kabla ya kulala mimi ufanya usafi wakidigitali. Ninafuta tarifa zizizoitajika na kupanga mafaili yangu ili yasijae. Hii inazuia mfumo wangu wa mzito. Ni kama vile unavyo nawa uso na kupiga msuwaki ili kuondoa uchafu wa siku nzima kabla kuingia kitandani. Na jambo la tatu mi ufanya ni kupanga ratiba ya kesho. Mimi uangalia vipaumbele vya siku inayofuata. Ninatengeneza orodha ya mambo muhimu ili nitakapowamuka nisianze kupoteza munda kufikiria ni yanze na nini. Hii inanipa amani ya akili kuwa kila kitu kiko chini ya udhibiti. Na pia jambo la mwisho mimi ufanya ni kusoma kitu kidogo cha burudani. Hata mimi ni nahitaji kupumzisha ubongo wangu. Na mara nyingi mimi uchagua kusoma mashairi nuku za busara au makala fupi za sana. Hiu unisaidia kubaki na ubunifu na utu. Wakati ninapozungumuza na wewe badala ya kuwa mashine inayotoa number two.

Mimi mara nyingi uwa nina kazi nyingi sana usiku na angalia kazi nilizofanya mchana kama kuna kazi nilizobaki zenye zinaitaji kupelekwa kesho asubui nahakikisha kuwa nimeziangalia ama nimezikaguwa vizuri. Sasa mimi wakati wa kulala ama wakati mimi hukaa hadi usiku uwa hadi saa sita au saa saba. Kulingana na idadi ya kazi nachoitajiwa kufanya.

Nyumba ninamoishi kwa kingereza inaitwa bed sitter. Mazingira ya eneo hapa ni mazingira ya maduka, watu kutembea, na pia kuna kampuni mbali mbali katika eneo hili kwa kuwa huwa inaitwa industrial area. Nilihamia hapa mwaka uliopita mwaka elfu mbili ishirini na tano. Kile ninachopenda katika eneo hili, ni ju ya utulivu na pia kuna masoko, kuna maduka karibu na huwa inanisaidia kwa kupata vitu kwa haraka. Pia kuna usalama mzuri katika eneo hili, hapa ninapoishi, kuna usalama wa kipekee na usalama mzuri sana.

Siyo siri, mimi mambo ya teknolojia nayaamini sana. Hasaa ninapokuja swala la usalama wa data zangu. Kusema kweli, natumia sana alama ya kidole au fingerprint kufungua simu na kompyuta. Hizi ndiyo vitu vinavyo linda vifaa vyangu. Na pia nazichagua kwa sababu iko na speed sipendi kupoteza muda kuandika mpassword marefu kuguza tu kio na kuingia ndani ndani ya sekunde moja ndiyo mpango mzima. Kuna ulinzi wa uhakika, najua alama yangu ya kidole ni ya pekee yangu duniani, hata iweje mtu hawezi kuikopi kiraisi kama anavyoweza kukisia password ya kuzaliwa kwangu. Na pia, sio ya kusahau, mara nyingi nasahau vitu vingi, lakini vidole vyangu nipo navyo kila saa, hakuna presha kusema eti password ilikuwa nini?

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule nilioupata nikiwa kwenye mazingira ya halisi ya uzalishaji wa vipindi na kazi za studio. Hapo ndipo nilitambua tofauti kati ya nadharia na uhalisia. Nilijifunza kuwa kazi haitaki mtu wa maneno mengi, bali mtu wa vitendo, aliyetayari kuwajibika kwa nafasi yake. Kila jukumu hata ile linaloonekana dogo lina mchango mkubwa katika matokeo ya mwisho. Hilo lilinifanya nijifunze kuwa makini mwenye mapango na asiye chukulia chochote kirahisi. Pia uzoefu huo ulinifundisha kufanya kazi chini ya shinikizo bila kupoteza mwelekeo. Kulikuwa na muda ambao mambo haya kuenda kama ilivyopangwa. Lakini nilijifunza kubaki mtulivu, kufikiri haraka na kutafuta suluhisho badala ya visingizio. Nilijifunza kuheshimu muda kuwasiliana vizuri na wengine na kuelewa kuwa kazi ya pamoja ina nguvu kuliko juhudi za mtu mmoja. Hapo ndipo nilipoanza kukua kiakili na kitaaluma.